Nashiriki kwa jamii naendanga naokota mapepa huku nje nasafisha streets na nafagia fagia. Pia streets, unapata ni safi. Pia tunakuanga na nini ya kuenda youth, tuna encourage yana. So, hizo ndo vitu nafanyanga kwa jamii. Zenye zina saidia.

Kwanza sheria yangu nikiamka, sherehe yangu nikiamka naomba na naoga. Na pia nasherehekea na marafiki, na nasherehekea na wazazi. Na pia nasherehekea naenda nje, na have drinks na bado na giftiwa na wasee.

Nimezaliwa na kulelewa mji wa Machakos mji huo una hoteli za kifana una beautiful natural countries, kuna wanyapori kadhaa nikiwa utotoni nakumbuka tukicheza huko njiani, tunaenda kuwinda, kitu kingine, ukifika mji huo utapata vitu vingi, utakaribishwa na watu ya wazuri na kurudi pale narudingi kila saa ndiyo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu na natumia ubunifu wangu kusaidia jamii, kujisaidia, kusaidia familia na marafiki na alafu ubunifu wangu natumia kwa kufanya vitu mingi na katikati ya vitu hizo ni kusaidia moja wapo hizo vitu.

Ndio, nafanya kazi na ushirikiano wa wengine, kwa sababu, tukishirikiana, tunasaidiana kwa mambo mengi na kushirikiana unaweza kufanya vitu ambavyo hukua unaeza fanya na ukishirikiana na wenzako, unagundua ukona uwezo ambao hukuwa unajua ukonao.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi, vitabu vya kihistoria, na vitabu vya kusoma text books. Story books zinasaidia na na kukua na habari mzuri. Vitabu za kihistoria zinakusaidia kujua vitu ambavyo vilifanyika kitambo na text books zinakuongezea knowledge.

Napendelea kusoma kwa sababu ukisoma unasaidia. Pia bado napendelea kuandika. Kwanza kuandika napendelea sana kwa sababu ukiandika kitu ulichosoma itakusaidia kukumbuka wakati wa baadaye na hutakuwa na shida ya kutafuta vitu ambavyo ulikuwa unasoma na kukumbuka itakuwa rahisi.

Ndiyo, nimeenda kwa tamasha la muziki. Huko kunakuanga na muziki, unaodunda kwa sauti ya juu, kunakuanga na watu wengi. Watu wanaenda kusikiza wimbo, waimbaji wanakuja kutumbuiza watu na wimbo zao. Na ukienda huko, hutakosa kutengeneza marafiki wengine. Na utaendelea na kusherehekea.

Muziki ninaopenda kusikiza ni urbantone ambao ni wa waimbaji wa Kenya wanaimba mfano ni tipsy gee na alafu kuna triomio na wengineo hizo ndiyo wimbo na ambazo napenda kusikiza.

Ndio natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu huwa nikitumia biometrics. Watu wengine hawawezi access vitu zenye natumia hawawezi ingia kwa vitu ambavyo nafanya hawawezi interfere with my personal identity na vitu ambavyo nimeweka siri kwangu.

Msimu ambao wa mwaka napenda zaidi ni msimu wa Desemba, Desembakuna sherehe nyingi, na halafu Januari ikianza. Bado kuna sherehe mingi. Msimu huu naupenda kwa sababu utapatana marafiki. Mwende muenjoy na alafu get to have some time.

Siku kuu na sherekea kwa njia mingi, njia ya kwanza ni kwenda kupatana na marafiki, tunaenda hotel, tunakula, tunakula, tunakunywa some drinks, tuna have some fun, tunapiga stories, halafu tunaenda kutembea, halafu tunakuja badaye.

Ndiyo napenda kupiga picha but si sana lakini picha zihunibamba. Picha ukipiga picha mingi kuna moja zenye utapata ziko fine na hizo picha mzuri ndio unatumia kuweka mahali na picha zina kipindi memory hauwezi sahau na kitu.

Simu yagu naitumia kwa most of the time yenye niko, niko kazini kwa sababu ya kutumia vitu ambavyo nafaa kufanya. Niko na programu mingi za kufanya. Kama TikTok na WhatsApp, izo ndio natumia mostly. Na Google kufanya vitu ambavyo natumia.

Njia ya kusafiri kila siku natumia gari kwa sababu gari iko na manufaa mengi naeza beba vitu vya kazi naeza tumia gari kufanya vitu vingine kwenda pahali kufika haraka kuharakisha kusaidia na vitu vingine.

Mimi napenda kuongea kwa sababu kuongea kuna punguza mda ambao utatumia kuandika, kwa sababu ukiandika utaanza kuandika vitu vingi na hivyo vitu vina chukua mda mwingi, lakini ukizungumza unachukua mda mrefu lakini utuongea vitu ambavyo ulikua unataka kuongea.

Mimi napenda chai. Chai inakuanga mzuri, ya nipa proteni kwa sababu ndani yake kuna maziwa, ya nipa energy kwa sababu kuna sukari. Na alafu iko na majani so it helps most ikona nutrients mingi kushinda kahawa.

Kampuni ya teknolojia ambayo ninayo iamini ni kampuni ya android ama iphone sana sana iphone kwa sababu kampuni hizo zinaumarufu mwingi, zinafanya vitu vizuri na alafu zinasaidia watu kufanya vitu vyema.

Mimi napenda mikutano ya kikazi kwa sababu watu wakikutana wafanye kazi, kazi hiyo itafanywa vizuri na mikutano hiyo inasaidia watu kutangamana, kujuana, kuelewana, kusaidiana. Na baadaye kusuluhisha tatizo kama lilikuwepo.

Ningepe mimi napenda kujisimamia kwa sababu nikijisimamia kuna vitu ambavyo naeza sema lakini nikismamiwa kuna vitu ambavyo mwenye amenisimamia haezi sema na kuna vitu naeza fanya zenye mwenye amenisimamia haezi fanya. So mimi napenda kujisimamia mimi mwenyewe.